Napenda rangi za utulivu kwa ukuta wa chumba, kama vile buluu. Rangi kama hii, inanituliza akili, inanipa, pumzi, kama upepo jioni pale forodhani. Rangi ya chumba si mapambo tu, ni hali ya moyo. Ukikaa mahali panakupa amani, mawazo yanapangwa. Nguvu zinarudi, hata siku ikiwa ngumu, ukuta mzuri unakukaribisha vizuri, lakini sikiza ile muhimu. Chagua rangi inayokufanya ujisikie nyumbani. Si ile ya kufuraisha watu, hapo ndipo faraja ya kweli ipo.